Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Ninapoanza kazi kitu ya kwanza naangalia ni kazi gani nilitarajiwa kumalizia na sijamalizia. Iwapo kuna shughuli ya jana ambayo sikukamilisha najaribu ya kuwa nikamilishe kitu ya kwanza ninapoingia kazi kesho yake ama hio asubuhi. Naangalia pia iwapo kuna mtu amenitafuta au iwapo kuna mtu amenipigia pale ofisini.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kitu ya kwanza kulinda mazingira nahakikisha ya kuwa nagawanya taka. Zile taka ambazo zinadhuru mazingira nahakikisha ya kuwa. Yametupwa ama yameweza kufanyiwa jambo ambalo litaizuia kuharibu mazingira kwa mfano kuichoma ama kuizika. Nina hakikisha kuwa sichafui hewa, sichafui kelele ama sichafui hewa.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Unaeza kueleza ni nini unachofanya mara ukiamuka. Mara ni kiamuka mara mingi mimi hupanga siku yangu ama kwa kimombo twaita meditation. Na meditati naeza kupanga siku yangu naona ni nini nahitaji kwa siku hii. Ni nini nahitaji kufanya. Ni nini nafaa kupanga ya jayo kwa siku hii. Labda ni kiamsha kinywa au breakfast, mi hukunywa kiamsha kinywa ya chai, au kahawa na mandazi au chapati ama mkate Je, unakumbuka ni saa ngapi hupenda kuamuka, mara mingi hukua, saa moja, unusu mambo gani yanahitaji kufanywa kabla ya kuondoka? Kabla ya kuondoka, unahitaji kuoga, unahitaji kusuguwa meno unahitaji pia kuwacha malazi na nyumba yakiwa safi. Unahisi vipi kuhusu asubuhi zako na hisi nguvu mpya nahisi mafikra mpya na pia motisha mpya na mudi mzuri.

Unapendelea kusoma ama kuandika kwa sasa napendelea kusoma kwa kuwa kuandika pia ni kazi lakini kwa shugli za sikuizi wajipata kuwa unaandika kushinda kusoma kwa kuwa pia kwenye simu, kwenye tarakilishi, kwenye kompyuta zote tuandika hata kama tuatype pia yaitwa kuandika.

Somo gani la sayansi unalipenda? Napenda somo la biolojia, baada biolojia labda fizikia, kemia, kemia sikuwa napenda vile, naweza sema kwa sayansi, itakuja namba tatu. Lakini biolojia na fizikia naipenda zaidi na moyo wangu wote.

Eleza hali ya hewa leo, labda ni jua mawingu au mvuwa Hali ya hewa ni jua jua kali jua la januari Unajisikiaje kuhusu joto au baridi Mi napenda mchanganyiko, sipendi pakiwa joto sana na sipendi pakiwa baridi sana Umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa Kwa sasa ni jioni, lakini mchana pameshinda jua Lakini sasa saa hii jioni pana baridi Nimevalia nguo nzito kidogo je Unapenda aina hii ya hali ya hewa Sipendi hali ya hewa ya baridi vile nimesema mi napenda tu pale mchanganyiko unataka kufanya ni katika hali hii ya hewa kunywa chai kulala kutulia pale nyumbani pale kwa kitanda ama pale kwenye sebule nikitazama runinga.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Unaweza kushiriki ni nani mchezaji bora wa mpira wa kikapu? Mimi kwangu ama maoni yangu nafikiri ya kuwa Michael Jordan ndo ndie mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Labda unaweza kueleza ni kwa nini unampenda mchezaji huyu. Aliweza kuwapa moyo na motisha vijana wengi walio mfuata kwenye gemu hilo. Alikuwa chanzo cha kupea watu moyo Je, unakumbuka mchezo ajabu ulio muona akicheza karibu mchezo zake zote zilikuwa za ajabu pale Chicago Bulls Ungependa kueleza ni ujuzi gani unaomuona akiwa nao Alikuwa na ujuzi mingi kabisa anajua kufanya anachokipenda Unahisi nini wakati unamuona kicheza? Nilikuwa na hisi vizuri sana na enjoy and.

Unapenda mahali pa kimya au mahali pa kelele. Mimi ninapenda mahali pa kimya. Mahali ambapo waeza jisikia ata ukifikiria. Mahali pa kelele hawezi jisikia ukifikiria. Akili itakuwa na msongamano. Akili haitatulia. Waitaji kimya kufikiria. Na pia kuwa mbunifu.

Kipawa gani una? Mina kipawa mengi mingi sana, mini mbunifu, mini mtu ambaye napenda kujaribia vitu katha, vitu mingi, ili nijue ni wapi ni na ujuzi na ni wapi si na ujuzi. Mini mtu ambaye niko open, yani ya akili yangu yataka kujifunza na kujaribia mambo mengi.

Je, unaweka picha zako mtandaoni, ndio maramoja hapa na pale, mimi hujipata nimeweka picha pale mtandaoni. Kueka picha mtandaoni ni nzuri kwa kuwa, yasaidia pia watu kujua waendelea aje ama umefikia wapi, na pia kuwajulisha kuwa bado una bado yuhai na bado watembea na kuongea vizuri sana.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati? Mi napendelea mwanga wa kati kwa kuwasa zingine mwanga mkali waweza kuharibu hata macho. Mwanga wa kati ni mwanga wenye afya na manufaa nzuri. Si rahisi kuharibu macho ama ikudhuru macho.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana mara mingi ntaenda pale chooni, nijisaidie ili niwefreshi. Kama ni na muda mwingi nta tembea hapa na pale ili nieze kutuliza pia akili na mwili. Na pia ntaeza kutafuta marafiki, ama wafanyikazi, ama mtu yoyote ambaye pia naezaongea na yeye. Tubadilishane mawazo hapa na pale.

Je, umewahi kulima? Ndiyo nimewahi kulima pale ambapo nilimtembelea nyanya ama kwa kiswahili tuwasema bibi. Yangu wakati moja pale nyumbani pale nilimpata shambani ikabidi ni msaidie kidogo. So kwa hivyo nimewahi kulima.

Unajikinga vipi na juu kali? Mara mingi nitakuwa na kofia Ama kama sinakofia basi itabidi tu nimejikinga labda jua ikiwa kali itabidi labda nimejikinga kwenye building Ama kwenye jumba fulani Ama chini ya mti Ama pale popote ambapo nitapata kivuli.

Je umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndio, mara mingi nimefanya kazi ya kujitolea pale kanisani, nimefanya kazi ya kujitolea ata pale kazini, pale shuleni, pale nyumbani. Kazi ya kujitolea nimefanya mara nyingi sana. Kujitolea pia ndo kujikupokea pia.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao, ndio napenda kucheza michezo ya ubao ni michezo ambayo zo zinapea mtu, ama zinafanya mtu awe makini na aweze kufikiria zaidi na kwa ubunifu Kwa hivyo mi nazipenda kwa kuwa, napenda kwa mbunifu napenda vitu ambayo vinanipea fursa ya kufikiri ama kuweza kufikiri njia ingine kando na ambayo nimezoea.

Unapenda chai au kahawa? Kwa sasa napenda chai na kahawa kwa pamoja lakini ukiniuliza ni gani naezataka kunywa kila siku bila kuruka. Basi nitasema kahawa kwa kuwa kahawa yana manufa zaidi kuliko chai kulingana mimi.

Je, unapenda mvua ndiyo, napenda mvua kwa kuwa mvua pia yana manufaa yake bila mvua hatuwezi ishi kwa amani ama kwa uzuri maisha yatakuwa ngumu sana bila mvua kwa shughuli hiyo ama kwa sababu hiyo mimi napenda mvua.

Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini? Kitu ya kwanza unapojua ama unapotambu udhaifu Kitu ya kwanza unakubali uthaifu huo. Alafu kitu ya pili, unajaribu kutafuta njia ya kukabiliana na udhaifu huo. Mara mingi mimi nitajua ni udhaifu gani nikonao, na nitatafuta njia ama nitajaribu kutokea na njia ya kukumba udhaifu huo.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, mazingira ya kazi yanakuwa pazuri iwapo kutakuwa na amani, iwapo kutakuwa na mawasiliano, iwapo kutakuwa na uhusiano, mema kati ya wafanyi kazi wote, iwapo kila mtu anasikilizana vizuri na maoni na fikra ya kila mtu inasikilizwa.

Niambe kuhusu njia unayotumia kupumzika, unaeza kueleza ni nini kinacho kufanya utulie. Kinacho nifanya nitulie mara mingi mimi hutembea, hunisaidia kutuliza akili, ama nitaogelea, ama nitakimbia kidogo, ama nitaendesha baisikeli kidogo. Je unakumbuka wakatu ulipojifunza njia hii ya kupumzika? Haijakuwa hata kitambo vile nimejifunza mwaka jana na inanisaidia inanisaidia kushiriki vizuri na watu na pia mahusiano yanakuwa mazuri na tumia muda kama muda dakika thelatini sana sana kwa siku. Unahisi jinsi gani baada ya kupumzika? Na hisi nina nguvu mpya manze.

Je, unapenda kucheza michezo ya video, ndiyo mara moja hapa na pale, siku moja hapa na pale mihujipata na cheza mchezo ya video Lakini si kitu ambacho mimi hufanya kila siku ama kila wakati Lakini napopata uyo ule muda, mimi hucheza, inasaidia pia kutuliza akili na kuwa mbunifu.

Ni nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa motisha kazini ni ile kupewa zawadi ama kuweza kushu, kuweza kusherehekewa ama kupewa shukrani kwa ile kazi nzuri ambayo umeweza kufanya pale kazini. Kupea mtu shukrani inaonyesha mtu ya kuwa unamtambua na unaona kazi ambayo anafanya. Na kwa kuwa hivyo inapea mtu motisha.

Gani ya watu inakuchukiza? Tabia ya watu inayo nichukiza labda ni masengenyo na madharau hapa na pale. Mimi ni mtu ambaye nachukia masengenyo. Mimi ni mtu ambaye nikijua wewe ni mtu ambaye unapenda masengenyo. Mimi ni mtu ambaye sitajishugulisha nawe. Mimi ni mtu ambaye ntajicutoff nawe. Mimi ni mtu ambaye nitajizuia hata nisikutane na wewe iwapo ni mtu wa masengenyo.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga. Ningependa kufuga mnyama ambaye anaitwa pitbull ni aina ya mbwa. Ni mnyama ambaye kwa muda usiopita mwingi umenikuwaukinifurahisha. Na niki ni mnyama ambaye kwa ujao ama wakati ujao ningependa kukua na pitbull. Ni mnyama wakufugwa na ni mnyama ambaye ni mkali mkali za i.

Jee, unapenda kuvaa kofia? Ndiyo, napenda kuvaa kofia maramoja hapa na pale marakadhaa kila siku Mi hupenda kuvaa kofia kwa kuwa ya zuia pia miale ya jua saa zingine na pia yapea mtu kivuli kwenye kichwa sa pia ndiyo yafanya uwe na ustaarabu pia.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherekea siku yakonya kuzaliwa Unaeza kushirikini jinsi unavyopenda kusherekea Mara mingi mimi upe sisherekei ati sheree Lakini mara mingi mi hujaribu kupanga mwaka ijayo najaribu kuangalia nini nimeweza kukamilisha mwaka ambaye imepita ni nini nataka mwaka inayokuja na napanga vipi kupata kitu hicho na ni nini ninachoitaji kupata vitu ambavyo nataka mwaka inayokuja.

Napokeaje maoni kutoka kwa wengine, naipokea na mkono wazi, naipokea na fikra wazi kusikiliza maoni ya mafikra ya watu wengine pia yasaidia sana Yasaidia uweze kuona huyu jamaa anaona hili jambo, ama anafikiria vipi kuhusu jambo hili na pia husaidia kutoka na suluhisho kwa kua saa zingine. Wajifunza mengi kwa kusikiliza maoni na fikra ya watu pia.

Ni somo gani uliopenda shuleni, nilipenda somo la hisabati, nilipenda pia somo la historia Somo hizo mbili ni somo ambazo nilikuwa napenda na ni somo ambazo zileweza kunisaidia zaidi na ni somo ambazo nileweza kupita vizuri bila msumbukano mkubwa sana.

Unatumia simu yako zaidi kwa nini? Maramingi ni kwa mwasiliano na pia kwa kulipa hapa na pale dukani, kibandani, wapi na wapi kulipa chakula, kulipa pia credit na mwasiliano. Sana sana na pia kutafuta pesa, manze siku hizi pesa mingi sana yapatikana kwenye simu.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo, wakati wa likizo kitu ya kwanza unajiusisha na zile tendo ambazo zakupea nguvu, zile tendo ambazo zakufanya ukuwe na fikra ama akili tulivu, na pia zile tendo ambazo waenjoy kufanya ama washerekea kufanya ama wapata starehe kwa kukifanya.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Sina hali ya hewa ninayoipenda, lakini napenda mvua na napenda jua yakiwa mchanganyiko. Kwa kua napokuwa mchanganyiko hivo pia kuja na hisia na shughuli mchanganyiko. Mvua yatakufanya ujihisi hivi, jua itafanya ujihisi hivi, na maisha inaendelea.

Timu gani ya michezo unawafuatiliya? Mimi ni timu mifano wa timu ya Manchester United. Ni timu ambayo nafuatilia sana sana kwa ukaribu. Na, ndio na nawatakia mema kwa kila game wanayoicheza ni timu ninayoipenda sana sana zaidi.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni kwa sasa napendelea kusoma habari mtandaoni kwa kuwa ni lina bei ni bei nafuu kushinda kununuwa gazeti gazeti ni bei ghali kushinda mtandao mtandao pale wapata tu kwa urahisi pale mtandaoni habari i mean wapata kwa urahisi pale mtandaoni.

Umewahi kufikiria kuanzisha biashara yako, mimi hufikiria kuanzisha biashara yangu kila siku ni ile tu pesa ama kwa kimombo tunasema resources, ni ile tu pesa ya kuanzisha biashara ndiyo kidogo yamekuwa ngumu. Lakini mimi hufikiria kuanzisha biashara yangu kila siku ili niwe bosi wangu mimi mwenyewe, ili niweze kujiajiri mimi mwenyewe, na ili niwe na sheria zangu mimi mwenyewe.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Mafuta ni ladha. Nahisi kuwa chakula kisicho na mafuta hakina ladha na mimi siwezikula chakula ambacho akina ladha. Saa zingine ata sii nja inafanya tukule. Saa zingine ni hiyo ladha ndio inafanya tukule kwa kuwa kukula, lazima ule asubuhi, lazima ule mchana, lazima ule jioni. Sasa hatuwezi sema ni kila saa njaa ndio inafanya ule. Saa zingine pia labda ni ile ladha ama ile chakula inaka aje na chakula bila mafuta haitakuwa chakula ya kupendeza.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Mafanikio ya timu nayasherehekea na watu wa timu, unaweza kuwashukuru, unawapea shukrani, na pia unaweza kuwajulisha ya kuwa. Vitu wanayofanya yanaonekana na yanapokelewa vizuri na ni nzuri ili biashara iendelee.